Haya. Je, umewai kuingia majini na kuhisi kama mzigo wa mawazo umeachia ghafla? Ndiyo, napenda kuogelea. Kwa sababu, kunanipa utulivu wa kipeke, inapojizamisha majini nahisi mwili wangu unakuwa mwepesi na akili yangu inatulia. Maji hunifanya nipumuwe kwa utaratibu, na kusahau kelele za maisha ya kila siku. Kuogelea pia hunikumbushoa muhimu uvumilivu Kila mpigo wa mkono na mguu hunisukuma mbele pole pole Lakini kwa uhakika wakati mwingine ninaogelea kwa ajili ya afya wakati mwingine pia kwa ajili ya kupumzika kwa akili angu zaidi ya yote kuogelea hunifanya nijisikie huru iwe ni bwawani au baharini maji hunipa nafasi ya kuwa pekee yangu kutafakari na kujipa nguvu mpya Kwangu kuogelea si mchezo tu ila ni tiba ya mwili na roho.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini usingizi mzuri unaweza kubadilisha kabisa siku yako inayofuata. Kuanzia nguvu hadi hali yako ya moyo. Kwa upande wangu, mimi napendelea kitanda kizuri, si kwa sababu ya anasa. Bali, kwa sababu ya afya na utulivu wa akili. Baada ya siku ndefu kazini, mawazo yakiwa yamejaa na mwili ukiwa umechoka, ninapolala kwenye kitanda kizuri, nahisi kama mzigo unaondoka polepole. Gongo linapata msaada sahihi, shingo inatulia, na pia usingizi unakuja bila kujilazimisha asubuhi naamka, nikiwa mwepesi, na mwenye tabasamu tayari kukabiliana na changamoto ya siku haya, hata hivyo pia, nimewahi kulala kwenye kitanda kigumu Hasaa safari au nikiwa nyumbani kwa rafiki Uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa usawa Kitanda kisiwe kigumu sana, wala kisilegee kupita kiasi Lakini moyoni, kitanda kizuri pia, hunipa amani ya kipekee, hunisaidia kuzingatia afya yangu na kunikumbusha kujithamini hata kama ni katika mambo madogo.

Je? Umewahi kujiuliza ni hali gani ya hewa inayokufanya ujisikie hai zaidi, ni baridi au ni joto? Kwa upande wangu, ninapendelea hali ya katikati inayovuta zaidi pande wa baridi. Kwa sababu, hunipa utulivu na uwazi ya mawazo.kati wa baridi nyepesi nahisi mwili wangu unakuwa mtulivu, nafurahia kuvaa sweta, kunywa kinywaji cha moto na kukaa nikifanya kazi bila jasho wala usumbufu. Baridi hunisaidia kuzingatia zaidi, hasa ninapokuwa nafikiria au kupanga mambo muhimu. Kwa aina fulani ya amani na inayokuja wakati ya upepo, pepo upo mwanana na wa mazingira yamepoa. Hata hivyo, siwezi kukataa kuwa joto nalo lina uzuri wake. Jua linapochomoza na kuangaza huleta hisia ya furaha na nguvu. Kati wa joto pia, watu hutabasamu zaidi, matembezi huwa mengi na maisha huonekana kuwa mepesi Lakini joto likizidi, uchovu huja haraka na umakini hupungua Ndiyo maana napendelea baridi ya kiasi, ambayo hunipa nafasi ya kuwa na nguvu na utulivu wa akili faraja ya mwili, kwangu hali ya hewa, nzuri si kali ni ile inayokuruhusu kuwa wewe mwenyewe ufanye kazi zako kwa amani ufurahie maisha kwa urahisi.

Jee umawai kujiuliza ni kwa njia gani ndogo kabisa unaeza kugeuza mgeni kwa rafiki wa kweli Kwangu kufanya marafiki wapya huanza na jambo rahisi sana kuwa binadamu wa kawaida wenye moyo wazi na masikio tayari kusikiza Mara nyingi ninapokutana na mtu mpya sianzi kwa kujionyesha au kujifanya na jua mingi kuanzia kwa tabasamu la dhati ya salamu ya kawaida Wakati mwingine ni mazungumzo madogo tu kuhusu hali ya hewa, kazi au tukio lilotukutanisha, ndani ya maneno haya madogo hujitahidi kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Nimegundua watu wengi upenda kusikilizwa, kuliko kusifiwa, pia ujaribu kuwa mkweli na wa kawaida. Sijifichi nyuma ya vinyago, nikicheka nikicheko cha kweli, nikishangaa ninauliza Walistia hujenga daraja la haraka katika moyo Rafiki mpe huisi yuko salama kama yeye mwenyewe na hapo urafiki uanza kukua polepole bila shinikizo Zaidi ya hilo, ujitokeza mwenyewe mazingira yanayo kusanya watu kazini kwenye mafunzo, shughuli za kijamii au hata matembezi ya kawaida Ninapoona nafasi ya kusaidia, kusaidia huwa njia mzuri kwa mazungumzo na kujengwa uaminifu Kwa kifupi, nafanya marafiki wapya kwa kua mmnyenyekevu, msikilivu na mwenye nia njema Kwa sababu, urafiki wa kweli hauanzi kwa maneno makubwa, unaanza kwa moyo ulio wazi.

Je, umewai kujiuliza ni kinywaji gani kinakupa mwanzo mzuri wa siku kabla hata hujaanza kazi zako. Kwangu mimi, asubuhi huanza vizuri nikiwa na kikombe cha chai moto. Kinywaji ambacho kimekuwa rafiki wangu wa karibu tangu siku za utotoni. Kabla ya kelele za siku kuanza, napenda kimya asubuhi kiambatana na harufu chai ya chemka. Na kuinua kikombe changu cha chai na hisi kama naikaribisha siku pole pole bila haraka chai hunipa joto mwilini pia kunifungua akili na kunipa muda kujitayarisha kabla ya majukumu kunivamia wakati mwingine huwa naji ninaongeza maziwa kidogo au tangawizi hasa kama asubuhi ni baridi latha hii hunipa nguvu ya ndani na hunifanya nijiskie nipo tayari kukabiliana na changa moto zozote Zitakazo nikuta Si chai tuu kama kinywaji bali ni desturi leta chati za kujipa muda wangu mwenyewe nimegundua kuwa kinywaji cha asubuhi huwaka mwelekeo siku nzima chai hunifanya niwe mtulivu mwenye subira na mwenye umakini Wakati mwingine pia kimbilia kahawa kali Mi huchagua chai inayo niambia anza taratibu siku ipo mkononi mwako Kwa hiyo, kila asubuhi ninapokunywa chai yangu sinywi tu kwa sababu ya kiu bali kwa sababu hunipa mawazo mzuri, mwenye amani na ulioja matumaini ya siku mpya.

Jee, umewahi kujiuliza ni kwa nini rangi fulani huweza kuadhiri hisia zako zaidi kuliko nyingine. Kwangu, mimi napendezwo sana rangi ya bulu. Iko sababu ni ya kuvutia tu, bali kwa sababu hunipa utulivu na amani ndani. Wakati ninaona bulu, hasa ile nyepesi na hisi akili yangu inapata pumziko. Ni rangi inayonipa nafasi ya kufikilia kwa utulivu. Kuzingatia mambo kwa kina na kuondoa msongamano wa mawazo wa kila siku. Rangi ya bulu pia hunikumbusha anga la asubui au maji ya bahari Hivyo na hisia ya uhuru na upya hata hivyo, rangi zengine pia zinamvuto wake Njani, kinanipa hisia zukuwaji na uhai ama njano hutoa nguvu na furaha Lakini bulu kwangu, ni tofauti, rangi ya kutulia nayo kwenye usawa na yenye uwezo na kunifanya nijisikie niko salama Kwa hiyo, napendezwa na rangi si urembo wake tu bali kwa jinsi ninavyoweza kwa athiri hisia zangu, na mtazamo wangu wa maisha. Uluo ni rangi inayonipa amani na kufanya nifikirie kwa utulivu, kuniacha tayari kukabiliana na changamoto za siku kwa mwoyo mkunjufu.

Je, umewahi kujiuliza ni wapi pa kupata habari mtandaoni? Ambako, inaweza kuwa na uhakika, ukweli na uchambuzi mzuri. Mimi, napenda kusomea habari mtandaoni kupitia tovuti zinazo julikana na zenyeheshima. Kama vile gazeti la kimataifa, ama jukwaa ya elimu, na vyanzo vinavyo kagua ukweli wa taarifa. Si rahisi kuamini kila kitu kinachoonekana mtandaoni. Hivyo, napenda kuchunguza vyanzo tofauti ili kupata picha kamili. Kila asubuhi au wakati wa ma pumziko, napenda kuchukua dakika chache kuangalia habari mpya, siasa, teknolojia, elimu na maendeleo ya dunia. Penda pia kupata maoni ya wataalamu au uchambuzi wa kina. Siyo tu vichwa vya habari vinavyo vutia macho. Njia hii hunisaidia kuwa na ufahamu wa kina na kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hilo, penda kutumia mitandao kwa uwangalifu. Kama vile Twitter au LinkedIn kwa sababu mara nyingi ina maelezo ya haraka na update muhimu lakini daima na thibitisha kuwa vyanzo vya kuaminika. Kwa hivyo, husomea habari mtandaoni wangu, changanyiko umakini ya mahali ambako kuna uchunguzi na pia ufahamu wa kweli. Ili nipate habari, isiyo na upendeleo na inye thamani.

Jee umewai kujiuliza ni wapi unafanya kazi kwa ufanisi zaidi Ukiwapeke yako au ukiwa na wengine Aya kupande wangu Napenda kufanya kazi kwa njia zote mbili Kwa sababu kila moja inaladha yake na funzo lake nikiwa pekee yangu napata nafasi ya kuchitafakari na wakati ambao mawazo yangu yanatiririka bila kelele bila usumbufu naweza kupanga kazi yangu kwa taratibu ninaowelewa Kajipa muda kufanya makosa na kujirekebisha Kuna utulivu fulani unao nisaidia kuzingatia kwa kina na hapo ndipo ni napo jifunza kujitagemea na kujiamini zaidi Lakini napo fanya kazi na wengine ndipo nguvu ya ushirikiano ujitokeza mawazo tofauti ukutana, kicheko uingia katikati kazi na changamoto hugeuka kuwa nyepesi Kuna kitu cha kipeke katika kusikia waza la mtu mwingine Liki kufungua macho kwa njia mpya kabisa kazi inakuwa safari ya pamoja si mzigo wa mtu mmoja Kwa hiyo, sipendi kuchagua upande mmoja pekee amini kufanya kazi peke yako kujenga ndani kuku kufanya kazi na ingine ukupanua ule mungu wako Jee, wewe ni yupi hunaye pata nguvu zaidi ukiwa kimia peke yako au ule anaichanua zaidi akiwa kati ya timu.

Je, umewahi kujiuliza ni kw anini kupanga wiki ya kazi mapema kuna changia sana mafanikio au utulivu wa akili. Kwangu mimi kupanga wiki ya kazi si tu kuhusu ratiba bali sanaa ya kupanga muda kwa busara na busara ya akili. Kila jumapili jioni napendekeza kuchukua dakika chache kwa kimya na kalenda yangu. Naanza kwa kuandika majukumu muhimu zaidi ya wiki yanayofuata. Hili hunisaidia kuzingatia kipaimbele cha kazi na kuhakisha hakuna jambo la muhimu linalonipita bila kufanyiwa kazi. Majukumu makubwa hupangwa kila siku zenye nguvu zaidi kwa wakati wa mapema asubuhi. Kwani akili yangu ni safi na mwili haujachoka. Baada ya hapo napanga muda wa mapumziko na shughuli za kibinafsi. Hii ni muhimu sana Kwani kazi bila kupumzika hubeba msongo na kupunguza ubunifu.kupanga pia muda wa mikutano na mawasiliano ili kubakisha kuwa kila kitu kinaenda kwa usahihi bila kelele nyingi zisiso za lazima Onja hii, kioo yangu inakuwa na muundo kazi muhimu, zinakamilika mapema mapumziko huleta nguvu na majukumu madogo inashugulikiwa bila haraka ama majukumu haya hunipa furaha kuona kila siku ikitimiza malengo yangu kwa utulivu hayo je unapataje mwendo na utulivu kwa kupanga wiki yako mapema.

Je umewahi kujiuliza kwanini chakula cha asubuhi ni muhimu sana kwa nguvu na unakili masiku Kwangu mimi, asubuhi huanza na kikombe cha chai, moto, au kahawa ambacho hunisaidia kuamka taratibu na kuamka akili yangu Baada ya hapo napenda kula chakula chenye afya na nguvu kama mayai, chapati au ndizi pamoja na matunda madogo Chakula hiki hunipa nishati ya kuwaza siku bila uchovu au njaa ys mapema Kwa kawaida, chakula cha asubuhi siotu kuhusu nishati ya mwili Bali pia ni fursa kupanga akili Katini kiwa nikilala, napanga fikra zangu Kazigani muhimu, nitakayo kamilisha leo mpango gani hukufanya maamuzi sahihi jinsi ya kuepuka msongomano wa mawazo Hii ufanya kila asubuhi kuwa atuwa kupata nguvu kwa zandani Pia mara nyingine na penda kujaribu vya kula vipi ya asubuhi Labda mkate wa aina mpya au smoothie yenye matunda tofauti Hii hufanya cha kula changu cha asubuhi kiwe cha furaha na kuhamasisha hunifuangua wa siku nzima na wewe unakula nini ya asubuhi ile kuanza siku nguvu kufuraha.

Je, umewahi kujiuliza ni uwezo gani ungependa kuwa nao ili kuboresha maisha yako na yale ya wale wengine. Kwangu mimi, ningependa kuwa na wezo kuelewa hisia mawazo ya watu wengine kwa kina zaidi. Uwezo huu usingekuwa tu unarahisisha mawasiliano kazini au nyumbani. Bali, ungeweza pia kusaidiana katika kutatua migogoro kwa haraka na kwa busara. Fahamu hisia za wengine kungeifanya kila mazungumzo kuwa na maana na kila uamuzi pia wa busara zaidi. Pili, ngependa kuwa na wezo kujifunza haraka kila kitu kipya. Dunia inabadilika haraka. Teknolojia na mbinu mpya zinakuja kila siku. Uwezo huu usingekuwa ni mzuri kwa maendeleo ya kibinafsi pekee. Bali, ningewezesha jamii yangu pia kufaidika na maarifa mapya. Ningependa pia kuwa na uwezo wa kuboresha ulifu wangu bila kikomo. Ili wazo dogo au kubwa niwezE kulikamilisha na kuleta matokeo mazuri uwezo huu unahusiana na furaha ya kutengeneza na kuona matokeo ya kazi yangu kifanya kila siku ya kutisimua na wewe ni uwezo gani ungependa kuwa nao ili kuleta mabadiliko katika maisha yako na ya wengine?

Jee, umewaikujiuliza ni somo gani la sayansi lina chochea hamu yako na kujifunza zaidi? Kwangu mimi, somo la sayansi ni nalo lipenda zaidi ni fizikia. Siku zote, imenivutua jinsi dunia inavyofanya kazi. Kutoka kwenye nguvu za mvutano wa mvua hadi jinsi nyota zinavyo nga angani. Kwa kweli, fizikia inakuchanganya ufahamu akili na majabu ya asili. Ikifanya kilasomu kwa safari ya kugundua mambo mapia Pia napenda jinsi fizikia inavyo nifundisho fahamu watatizo na mantiki Kilasomu na fizikia linaitaji chambuzi wakina kuzingatia kanuni pia na kutumia hesabu kweleze ya matoke Hili ufanya akili yangu isikie changamoto na kufuraia mafanikio pale napo pata suluhisho sahihi Zaidi, upenda kuhusisha fizikia na maisha kila siku kila mara na poshuhudia mvua inangaa kwenye daraja au ndege ikiruka na una kanuni za fizikia likitumika. Na nifanya nafahamu kuwa sayansi siotusomo la darasani bali ni sehemu ya maisha yenye kila hatua na tukio lina mandiki yake. Wewe je, nisomo gani la sayansi linalo kufanya ujiskie msisimuko na hamu ya kugundua kila siku.

Je umewahi kujiuliza ni jinsi gani siku ya msongo wakazi inaeza kwa fursa baada ya changamoto Kwangu mimi wakati ninamsongo wakazi napendelea kuchukua hatua moja kwa moja badala ya kuhangaika Kwanza hugawa majukumu yangu kwa kipaumbele kazi muhimu zaidi hupatiwa kipaumbele cha kwanza Nazile ndogo hupangwa baadaye Hili husaidia akili yangu kushughulikia kila kitu kwa utulivu bila kuchanganyikiwa pili, napumzika kwa muda mfupi, kati ya kazi, hata dakika chache za kutembea au kunywa kikombe cha chai husaidia kupunguza msongo na kuboresha mtazamo. Mara nyingine pia napenda kutumia orodha ndogo ya kazi ili kuandika kila jambo muhimu lililobaki na kuona kila kipengele kinapita hatua kwa hatua. Hii hufanya msongo uonekane mdogo na wakuthibitia. Zaidi, napenda kuwasiliana na wenzangu, kuzungumza na mwenzangu juu changamoto au kupata ushauri mara nyingi, hufungua njia mpya na kushugulikia tatizo bila wasiwasi. Hili linafanya siku nzima kuwa yenye tija na yenye utulivu. Kwa hivyo, badala ya kuhofia msongo wa kazi, napenda kutumia kama fursa ya kupanga akili, kuchukua hatua madhubuti na kuimarisha ushirikiano. Na wewe je, washugulikiaje msongo wa kazi bila poteza utulivu na tija.

Je, umewahi kujiuliza ni zana gani za digiti unazobadilisha kabisa jinsi unavyofanya kazi na kuishi kila siku? Kwangu mimi, kuna zana kadhaa za digiti ambazo siwezi kuishi bila kuzitumia kila siku. Kwanza, napenda kutumia Google Workspace, Gmail kwa wasiliano, Google Docs kwa kuandika na kushirikiana na Google Drive kwa kuhifadhi faili. Zana hizi zinarahisisha kazi yangu zikifanya kila mradi uwe na mpangilio na uwezo wa kushirikiana na wengine bila kujali wapi huku wako. Pili, napenda kutumia Microsoft Office hasa Excel kwa kupanga data na PowerPoint kwa kuunda mawasiliano. Hizi zana zinanisadia kuonyesha kazi kwa uwazi na kwa ubunifu. Kuifanya mawasilisho kuwa ya kuvutia na yenye maana, burudani na kujifunza napenda kutumia Notion na Trello. Hizi zinanisaidia kupanga ratiba yangu kufuatilia maendeleo ya miradi na kuhakikisha kila kipengele cha kazi au kila kipande cha miradi kinapita hatuwa kuhatua. Zaidi, WhatsApp, Telegram, Zoom ni zana muhimu sana za kuwasiliana na wenzangu, familia na marafiki. Zinahakikisha mawasiliano ni rahisi na ya haraka bila kuchelewa au mkanganyiko. Kwa hiyo zana za dijiti si tu kurahisisha kazi bali pia zinasaidia kupanga muda kuwasiliana vizuri na kuendeleza ubunifu. Na wewe ni zana gani za dijiti unazo tumia kila siku ili kufanya maisha kazi yako kuwa rahisi?